Hekima nyingi nimejifunga maishani lakini ili hapa ndizo zimibaki moyeni na zimenebalisha zaidi. Kwanza kabisha maisha ni mafupi unaeza amini watu na wakati wako. Pesa vitu nimefanikio yanaeza kuja na kwenda lakini wakati uliotumia na watu unawopenda hautarudi tena. Sasa huwa nawapa familia marafiki na watu wakaribu wakati wangu bila kuangaika na simu au kazi. Pili usijilinganisha na wengine. Awali nilikuwa najihisi ni mikosa kitu nikiwa na marafiki wana gari nyumba au kazi bora. Hasa nimejifuza kwa kila mtu ana safari ya kibinafsi. Nimejiningalisha na mimi wa jana tu kama leo nimefanya hatua ndogo hiyo ndio hushindi mkubwa.

Mi ni mtu wa kua mka wa mapema kabisa na weza kusema nitabia ni liyo na yota angu ututoni. Huwa naamuka kati ya sa kumi na moja, unusu au sa kumi na mbili ya asubuhi kila siku, hata wikendi. Kwa nini napenda hivyo amani na kimya mtu bado haja amka, mta bado hauja mka, hakuna keleleza matatu au watu. Nguvu za asubuhi a kili yangu huwa fresh zaidi asubuhi hivyo nafanya kazi ngumu au zenye ubu nifu. Mazoezi na chai naa mka nafanya push-ups au stretching kidogo, kisha natengeneza chai ya maziwa au mdala sini. Usiku huwanalala mapema kati ya saa nne alu saa sita ili niweze kua mka freshi siwezi kuazikuwa naotu kama nadala baada ya saa sita Siki inayofuata.

Najitahidi kulinda mazingira kwa vitu vidogo vidogo vya kila siku ambazo vinaeza kufanya kila bila kujilazimisha sana. Lakini nanisaidia nihisi nifanye semu nafanya semu kubwa. Pia ninanjia tofautofauti kwanza kabisa na punguza matumizi ya plastiki. Hua nabeba begi la kitambaa au backpack ni kienda shopping au dukani na nakataa mifuko ya plastiki. Pia nagawanya taka na kurecycle nagawanya na kurecycle taka. Nyumbani huwa ni nandoo tatu moja taka za kikaboni. Ambazo naweka nyuma ya nyumba kueka mbolea ya mimea yangu ndogo. Moja plastiki na moja yataka za kawaida.

Kazini, kazini ni na changamoto hizi ambazo hukutana nazo mara kwa mara. Kwanza kafisazi wikenge ushi vingi nyumbani. Kuna simu inaolia notification familia au majirani wanaokuja. TV, televisheni au hataka keleleza mtaa. Hii ina ni haribu fokasi yangu sana wakati nafanya kazi na hitaji kosetration. Kama kurekodi task au kujifunga kwa kodi nimijifu. Nimejaribu kuzima notification na kuweka no disturb lakini bado ni changamoto kubwa. Kukosa motivation wakati matokeo ya nachelewa. Kama task zimekataliwa marakatha au coins haziongezeki haraka kama nilivyotarajia. Na hisi nimechoka na nataka kuwacha hii ini umiza moyo sana hasa ni kiona wengine wanaendea vizuri na jaribu kujiruali kidogo au kukumbuka Consistence ndio inaoleta matokeo.

Harufu ninayopenda zaidi kuliko zote ni harufu ya mvua inapoanza kunyesha ardhini kavu. Ile inaitwa pericha. Wakati udongo unapopata maji ya kwanza baada ya ukame. Kwanini inashinda? Inanionyesha amani na furaha isiyo na sababu. Mara tu mvua inapoanza na harufu hiyo inapoingia dirishani au balcon. Nahisi kama ulimwengu unafresh na kuanza upya. Inanikumbusha utotoni kila nje wakati mvua inakuja. Pia kuna harufu zingine kadhaa ninazopenda. Kwa mfano harufu ya nyama choma iliyochomwa kwa makaa. Inaovuta na kuamsha njaa na furaha ya kula na marafiki.

Uzoefu wa kushanga zaidi niliowai kupata ni wakati nilipopata simu yangu ya kwanza ya smartphone. Nilikuwa siku ya kuzaliwa yangu ya miaka ya michache iliyopita na ilibadirisha maisha yangu kabisa. Nilikuwa bado nikitumia simu ya batani ya kawaida na maisha yalikuwa limited sana. Sikuwahi kutumia whatsapp vizuri, youtube au apps za kujifunza. Rafiki mvili alinunua samsung a series na akanipa surprise wakati tukiwa tukikula nyamachoma na marafiki. Nilishangaa sana hadi nikakaa kimya kwa sekunde chache nilifikiri ni jokes halafu nikafungua na kuona simu mpya.

Najihisi vizuri napoa sana kuhusu tathmini za kazi, lakini nategemea jinsi zinazofanywa. Naishi vizuri kwa sababu inanipa picha halisi ya maendeleo yangu. Najua nimefanya vizuri wapi na wapi na hitaji kuboresha. Nina nafasi ya kutoa maoni yangu na kushare changamoto. Napenda wakati ninaweza kusema hapa nimekosa msaada kidogo au nigependa kupewa training hii. Inanonyesha nimevalio na sio namba tu na inafaa kuboresha mchakato ya kazi. Inanipa motivation kubwa nikiona nimefanikisha malengo yangu au nimepata feedback positive. Huwa inanipa nguvu ya kwendelea kujituma zaidi.

Nataka kufikia mahali pa maana na impact katika kazi yangu. Situ pesa au title bali kuwa na maisha yenye maana kupitia tech na kusaidia wengine. Lengo langu kuu la muda mrefu ni kuwa tech lead au kwa fund wa setup yangu. Nataka kuwa na team ndogo ya developers au kuanzisha kampuni yangu ya tech inayotengendeza solutions za kimataifa lakini zazotumia matatizo Afrika hasa Kenya. Fund up au platform inayowasaidia wafanyibiashara wadogo kupata mikopo rahisi. Kuwapa pia vijana skills na opportunity. Baada anataka kuwona akademi au mentorship program inafundisha vijana wa mtaa au vijana digital skills bila garama au kwa bei poa.

Nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki mara kadhaa na nina kumbukumbu bora sana. Mara ya kwanza nakushangaa zaidi ilikuwa sauti za busara uko Zanzibar. Tamasha la mziki la kiafrika lililofanyika kila mwaka. Nilipokwenda nilikuwa rafiki wangu wawili tukakaa siku tatu. Mziki ulikuwa wa kila aina rumba ya Congo, Bongoflava, Afrobeat na taarabu pia. Kulikuwa na huyo msani wanaojulikana kama fali ipupa harmonize na sauti soul wakiimba live. Pia na wimbo unachezwa na bandi kamili. Mazingira yalikuwa ya kipekee Tamasha linafanya kwenye Old Fort na mitaa ya Stone Town Hivyo unatembea kwenye barabara za mawele za kale Unakula samaki fresh na nazi Unapumua hewa ya bahari wakati wote.